Kwa kawaida maji ni muhimu kwa mwili ya binadamu nami ni binadamu so mimi hunywa maji mara sita hadi mara nane kwa siku hii idadi hubadilika kulingana na hali ya hewa joto kama ni kali maji huzidi. Aina ya kazi, kama kazi ni nzito, maji mimi hunywa mengi. Mazoezi ya mwili na afya ya mtu binafsi lakini kuna njia nzuri za kunywa maji mimi kwanza asubuhi niamkapo kwanza hupata glasi moja ya maji. Pia maji mimi huyanywa kabla ya kula. Kabla ya kula na baada ya kula sekunde thelathini baada ya kula. Mimi pia hunywa maji ninapohisi kiu. Bali singoji hiyo kiu iende sana. Pindi tu ninapohisi kiu napata ya kwamba nishayanwa yale maji yangu na hiyo inasaidia mwili wangu kupata nguvu kutochoka haraka. Katika kazi zangu ambazo nazifanya siku baada ya siku nyingine.

Mimi kama mtu binafsi ninazo njia nyingi za kusherekea siku yangu ya kuzaliwa ila kwanza kabisa siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya kumshukuru mungu kwa zawadi ya uhai. Mimi uanza hiyo siku kwa sala na shukrani nikitambua kwamba maisha ni baraka kubwa kutoka kwa mwenyezi mungu. Mimi utumia muda huo kutafakari safari ya maisha yangu tangu mwaka uliopita hadi huo mwaka mwingine ambao mi nasherekea. Changamoto nilizo zipitia na mfanikio nilio yapata. Katika kusherekea siku yangu ya kuzaliwa, mimi uji tathmini binafsi. Siku ya kuzaliwa unipa fursa ya kujiuliza maswali muhimu kama je, kimaendeleo nimepiga hatua gani. Tabia zipi ambazo nimekua nimesema kwamba naziacha, nimeweza kuziacha. Zipi nzuri nimeweza kuziendeleza. Ni maeneo gani bado naitaji kujirekebisha. Ninapo tafakari haya yote hii unisaidia kueka malengo mapya kwa mwaka unaofuata. Wakati wa kusherekea siana nao sana ana kwa ana ama kwa simu, tunacheka tunabadilishana mawazo na kusherekea pamoja kwa njia rahisi lakini yenye furaa. Pia siku hii, mimi familia yangu wa karibu nami sana. Mimi utumia muda mwingi kuwa na wazazi wangu ndugu na jamaa. Tunakula pamoja, tunazungumza, tunakumbushana mambo ya zamani na kufurahia uwepo kila mmoja wetu. Kulingana na uwezo wangu hiyo siku mi upenda kuweka sheree ndoko, si lazima hiyo sheree iwe kubwa sana, bali kiasi inaolenga furaha na amani, inaweza kuwa kula chakula kizuri, kukata keki au kusikiliza mziki. Lengo si anasa kwa ile siku langu la kuzaliwa, bali ni kushukuru na kufurahia siku. Siku hii pia unipa nafasi ya kupumzika na kujipenda. Mimi ujitenga kidogo na shuguli nyingi nafanya mambo ninayo yapenda na kuangalia changamoto ambazo nimezipitia katika mwaka uliopita na kujipa moyo ili nisonge mbele. Pia mimi hii siku napokea pongezi na salamu za heri kutoka kwa watu mbali mbali. Salamu hizi unifanya nihisi kupendwa na kutathminiwa. Mimi ujitahidi kuwashukuru wote walio nitakia mema na mafanikio ya hapa mbele. Siku yangu ya kuzaliwa kwa ujumla. Huwa yenye furaha sana, yenye utulivu, shukrani, upendo na matumaini. Siku ukubwa wa sheree tu, bali maana ya hio siku katika maisha yangu ndio ninayo iangalia sana na ndio nayoipea umuhimu sana.

Kucheza kwangu mara nyingi kuna lingana na mazingara niliopo. Mara kwa mara, mtu ucheze na watu walio karibu nao. Marafiki, wanafunzi, mnaofanya kazi nao pamoja, walimu, ndugu na majirani. Kwa upande wa shule, nikuwa shule au kazini pale nikifanya kazi, mimi ucheza na wenzangu wakati wa mapumuziko ama bada ya shuguli rasmi. Mchezo kama mpira wa mguu ubaao draft ya mchezo ya simu, nsaidi ya kujenga marafiki, mshikamano na kupunguza msongu wa mawazo, kucheza pamoja uyumarisha ushirikiano na kuelewana zaidi. Nikiwa pale nyumbani mi ucheza na watoto wangu, ndugu zangu na bwana yangu. Hii inasaidia kujenga usiano mzuri wa kifamilia na kijami, pia ujenga maadili kama uvumilivu kueshimiana na kushirikiana. Mimi kwa kawaida watu nimi nao chezo nao maranyingi ni wale wanao shiriki nami kwenye masilahi sawa wanao nieshimu wanao nipa furaha na amani. Michezo si kwa ajili ya burudani tu, bali pia ni njia kujifunza ujenga afya na mwili na akili na kuimarisha mausiano ya kijamii.

Ndiyo mimi natumia teknolojia ya sauti katika maisha ya kila siku. Teknolojia hii imekuwa ya mchango mkubwa katika mawasiliano, elimu, kazi na burudani. Teknolojia ya sauti inahusisha matumizi ya vifaa vya mifumo inayorekodi kusambaza na hata kuhifadhi ujumbe. Kwanza kabisa, mimi natumia teknolojia ya sauti katika mawasiliano. Hapa ni pale ambapo mimi unapata ya kwamba natumia simu ya mkononi. Hii simu hutumia teknolojia ya sauti kuruhusu watu kuwasiliana na kuzungumza hata wakiwa mbali sana. Kupitia simu sauti husafirishwa kwa njia ya mawimbi ya kidijitali, jambo linalowezesha mawasiliano ya haraka na ya uhakika. Pia, mimi hutumia ujumbe wa sauti kwenye programu ya WhatsApp na Telegram, ambapo hunisaidia kuelezea ujumbe kwa haraka kuliko kuandika. Mimi natumia teknolojia ya sauti katika elimu kama mwalimu. Masomo ya mitandaoni hutumia ninasikiliza muziki kupitia redio, simu na kompyuta ambapo. Sauti hurekodiwa na kuhaririwa kwa teknolojia ya kisasa ili kuwa na ubora mzuri. Filamu na michezo ya video hutumia sauti kuleta hisia ya msisimko na uhalisia zaidi. Mimi pia ninatumia teknolojia ya sauti katika kazi ya biashara. Mikutano ya mitandaoni kupitia programu za zoom na google. Hutegemea teknolojia ya sauti ili washiriki waweze kusikilizana na kuchangia mawazo. Pia katika biashara teknolojia ya sauti hutumika kwenye matangazo ya redio, huduma kwa wateja na kupitia salamu. Mimi pia hutumia teknolojia katika usalama na huduma za jamii. Kama vile kuna wakati naweza piga kengele, labda tuko kanisani na mimi nasimamia muda katika kanisa, mimi hupiga kengele. Hii ni kuambia watu ya kwamba kuna hatari muda wetu umeyoyoma na hivyo kutumia teknolojia ya sauti kupitisha ujumbe.

Mimi napenda kitanda kigumu ikiwa na uzuri wake. Mara ya kwanza, hii kwa sababu kitanda kigumu husaidia kuupa mwili msaada mzuri, hasa mgongo na uti wa mgongo. Wakati wa kulala, mwili unahitaji kupumzika katika makao yaliyonyooka ili kuepuka maumivu ya mgongo, shingo au kiuno. Kitanda kigumu husaidia pia kuboresha usingizi. Nikilala kwenye kitanda kigumu, mimi huwa nahisi ya kwamba mwili wangu umetulia vizuri na sio kuzama sana. Jambo linalonifanya nigeukegeuke kidogo usiku. Hii hunisaidia kupata usingizi mzito na kuamka nikiwa na nguvu.

Kwa kawaida, kompyuta inamatumizi zaidi ya moja. Matumizi yake ni mengi nami pia napenda kuitumia kwa njia zifuatazo. Mim huitumia kwa ajili ya masomo na kazi. Kwa sababu ni kifaa muhimu kinacho rahisisha kufanya shughuli nyingi kwa haraka na kwa ufanisi. Kompyuta hunisaidia kuandika maandishi kama insha, ripoti, barua na kazi za shule au kazini. Kupitia programu zilizopo pale kwa kompyuta ninaweza kuhariri maandishi, kurekebisha makosa na kuyaweka katika mpangilio mzuri. Pia kompyuta mimi huitumia kwa kutafuta na kujifunza taarifa mpya kupitia intaneti. Kompyuta hunipa uwezo wa kufika maktaba za mtandaoni, video za kielimu, makala na tovuti mbali mbali za maarifa. Hiyo hunisaidia kuongeza, kuelewa kwangu katika masomo na kunifanya nijifunze mambo mapya kwa urahisi.

Mimi hupenda wakati wa kutembea, mwili hufanya mazoezi ambayo huimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa adamu na kuongeza nguvu ya moyo njia ya msituni huwa na minu kwa na mcheremu kwa ambayo huufanya, mwili kufanya kazi zaidi kuliko kutambia barabarani. Hivyo kuongeza ufanisi wa mazoezi. Pia, napenda kutembea msituni kwa sababu kuna nipa utulivu wa akili. Na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili msitu ni sehemu yenye hewa safi. Miti mingi, sauti za ndege na mandhari ya kuvutia jambo linalo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo unaotokana na shughuli za kila siku pia kutembea msituni kwa sababu hii hunipa fursa ya kujifunza. Kwenye msitu kuna mimea mbali mbali wanyama wa dogo. Ndege, wadudu ambao hunifundisha kuhusu mazingira na ekolojia. Kutembea msituni kuna nisaidia kuelewa umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kulinda raslimali za asili. Pia kutembea msituni husaidia sana afya ya kiakili. Mazingira ya kijani yana athari chanya kwa akili ya binadamu. Kuwepo mbali na kelele za magari na pilka pilka za mji hunisaidia kufikiri kwa utulivu mwingi. Tafakari maisha na kujitambua zaidi. Watu wengi hupata mawazo mapya na suluhisho la matatizo wanapo kuwa karibu na mazingara ya asili nikiwa mmoja wao. Pia msitu ni sehemu muhimu ya kuhifadhi mazingira. Unapo kuwa msituni mtu hutambua dhamani ya miti katika kuhifadhi vianzo vya maji, kuzuia mmonyoko wa udongo na kusafisha hewa. Hii hunifanya nijisikie kuwa na jukumu la kulinda mazingira kwa ajili ya kizazi kijacho. Kutembea msituni pia ni njia nzuri ya kujenga mahusiano ya kijamii. Mara nyingi, watu hutembea msituni wakiwa na marafiki, familia au vikundi vya mazoezi. Shughli hii huimarisha urafiki, hujenga mshikamano na hutoa nafasi ya kuzungumza kwa uhuru zaidi kuliko mazingira ya mjini. Zaidi ya hayo msitu hutoa burudani na mapumziko. Mandhari yake ya asili harufu ya miti na sauti za upepo, huleta hisia za furaha na kuridhika kwa wapenda picha msitu ni sehemu nzuri ya kupiga picha za asili na wanyama wa pori. Kutembea msitu pia kunafanya akili yangu ifumbike zaidi kwa sababu pale ndani mna utulivu mwingi wa kufanya akili yangu itulie na iweze kupata mawazo mema, mawazo mapya, mambo mapya na hiyo inafanya mimi nipenda kutembea kwenye msitu.

Mwanzo kabisa, mimi upenda kufunguwa dirisha yangu asubuhi ili nipate hewa safi kwa nyumba. Pia mimi huangalia nje kutoka dirishani mwangu. Wakati ninapo angalia, mimi maramingi huwona majengo na miti vilivio changanyika kwa mpangilio unao vutia. Majengo yanaonekana kwa maumbo na urefu tofauti tofauti. Mengine ni marefu yenye madirisha mengi yanao meremeta yakipigwa na muanga wajua. Mingine mafupi ya kionyesha maisha ya kawida ya watu. Kati ya majengo hayo kuna miti ya kijani, inayo fanya mazingira ipendeze. Baadhi ya miti ina majani mengi yanayo toa kivuli, huku mingine ikio mirefu na imare ikipiperusha na upepo tara tibu. Wakati mwingi unapata kuamba asubui juali napo chomoza, mwango wake wadhabu uangaza majengo na miti kwa upole. Uo ndi wakati mimi napenda zaidi kuangalia inje, asubui na jioni. Hewa huwa safi tulivu na yenye matumaini mapya ya siku inayoanza. Kwa wakati mwingi utapata kwamba asubui ndege uimba, watu wachache uwonekana wakianza shugli zao na mazingala yote uwonekana kuwa na uwai mpia. Jioni pia napenda kuangalia inje kwa sababu ya machweo ya jua. Anga ubadilika rangi na kuwa na chungwa nyekundu linalovutia sana. Ni wakati wakutulia kutafakai siku ilio pita. Na kujianda kwa mapumziko ya siku. Ninapo angalia inje nawa nautulivu wa mawazo yangu sana. Kusababu vile miti inayumba vile upepo unapeperuka inanipa utulivu katika mawazo yangu. Akili yangu inatulia. Mara kwa mara ninapoangalia inje. Wakati musimu unabadilika na heza ona mvuwa ikinyesha ama jua likiwakali sana. Na hiyo huniambia ya kwamba kuna majira. Hiyo inanifanya mimi mara mingi napenda kuwa dirishani mwangu kwa sababu naona mambo mazuri ambayo yanafanya akili yangu itulie.

Kulingana na video ambayo nataka kuitazama mtandaoni, kuna majukua mbali mbali ambayo mimi naenda kuyaangazia kwa sababu kila video ina jukua lake. Nikianza na YouTube. YouTube ni jukwaa maarufu sana kwa sababu lina video aina nyingi kama masomo ya shule mafunzo ya ufundi habari mziki filamu fupi na vipindi vya mazungumzo kupitia hii tovuti. Ninaeza kujifunza mambo mapya kama matumizi ya kompyuta, lugha au stadi za maisha. Pia napata burudani kwa kutazama vichekesho, mziki na vipindi vya kuvutia ajabu. Mimi natumia majukua ya kujifunza mtandaoni yanayokuwa na video za kielimu. Baadhi ya tovuti na programu hutoa masomo yaliorekodiwa miathara na maelekezo ya kitaalam. Video hizi hunisaidia kuelewa masomo kwa undani zaidi kwa sababu naeza kusimamisha kurudia na kuangalia tena sehemu nilioielewa kidogo. Ninatazama video pia kupitia mitandao ya kijamii kama Facebook. Majukwa haya yana video fupi ambazo huniburudisha na kunipa tarifa kwa haraka. Video za mitandao ya kijamii mara nyingi huwa za ubunifu zenye ujumbe mfupi lakini wenye mvuto mkubwa. Pia hunisaidia kufahamu mienendo ya jamii na habari zinazo tokea kwa wakati huo. Pia mimi ninatazama video kupitia programu za televisheni mtandaoni. Majukua haya hutoa filamu, tamthilia na makala maalum. Kupitia huduma hizi, mimi naeza kuchagua ninachotaka kutazama bila kulazimika kufuata ratiba ya televisheni ya kawaida. Hii hunipa uhuru wa kutazama video wakati ninapo pata nafasi. Ninatazama pia video kupitia tovuti za habari. Tovuti za habari hutumia video kuonyesha matukio muhimu kama tarifa za habari, mahojiano na matukio ya moja kwa moja. Video hizi zinanisaidia pakubwa kuilewa habari kwa urahisi zaidi kuliko kusoma maandishi pekee. Hata hivyo, ninapo zitazama video mtandaoni huwa na nazingatia usalama na matumizi sahii ya internet. Nachagua maudhui yenye manufaa. Mimi mara nyingi huepuka video zisizo faa na kuthibiti muda ninao tumia ili nisipoteze muda mwingi bila faida. Kwa ujumla, nikitazama video mtandaoni kupitia majukwa mbali mbali kulingana na mahitaji yangu. Mimi hupata kujielimisha, hupata kujirekebisha kimaadili. Video mtandaoni zimekuwa chanzo muhimu cha elimu, burudani na taarifa. Na zinachangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya maarifa na uwelewaji wangu kwa masomo yangu na zile vitu ambazo nazifanya siku baada ya siku nyingine.

Njia ni nyingi ambazo mimi huzitumia kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu. Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa kutumia njia mbalimbali kulingana na mazingira ya kazi, aina ya ujumbe na uharaka wake. Mawasiliano mazuri kazini msingi wa ushirikiano, ufanisi na mafanikio ya taasisi au kampuni. Kwanza kabisa, mimi ninatumia mawasiliano ya simu. Mawasiliano ya simu nayatumia kwa maswala yanayohitaji majibu ya haraka kupitia simu. Ninaweza kueleza jambo kwa ufupi na kupata mrejesho wa papo kwa papo. Njia hii ni muhimu hasa wakati wafanyakazi wapo mbali au wanapofanya kazi nje ya ofisi. Mimi pia natumia mazungumzo ya ana kwa ana ninapo kuwa mahali pamoja na wafanyakazi wenzangu. Njia hii ni muhimu sana kwa sababu inaniruhusu kuwa na maelewano ya haraka. Kuuliza maswali moja kwa moja na kuona hisia au maoni ya mwenzangu kupitia uso na lugha ya mwili. Mazungumzo ya ana kwa ana husaidia kujenga mahusiano mazuri ya kikazi na kuimarisha heshima na uaminifu kati ya wafanyi kazi. Pia mimi natumia barua pepe. Kwa mawasiliano rasmi ya kazi barua pepe hutumika kutuma taarifa maelekezo ripoti au kumbukumbu muhimu. Faida ya barua pepe ni kwamba huacha kumbu kumbu ambayo inaeza kurejelewa iwapo kumetokea changamoto na pia huruhusu ujumbe kufikishwa kwa watu wengi kwa wakati mmoja. Hii inafanya ujumbe ufike haraka. Pia natumia majukwaa ya mawasiliano ya ndani kama whatsapp. Majukwaa haya hurahisisha mawasiliano ya haraka ya kila siku. Kushirikiana mafaili na kufanya majadiliano ya kikundi. Haya yanasaidia sana katika kazi na pamoja na miradi inayohusisha watu wengi. Pia mimi nashiriki nafanya mawasiliano nikizingatia maadili ya mawasiliano kazini. Nahakikisha ninawasikiliza wafanya kazi wenzangu kwa makini. Ninatumia lugha ya heshima na ninatoa maoni yangu kwa njia ya kujenga badala ya kukosoa bila sababu. Mawasiliano yenye heshima hujenga mazingara mazuri ya kazi huongeza motisha kwa wafanyakazi pia. Pia ninathamini mawasiliano ya mrejesho. Ninapotoa au kupokea mrejesho nafanya hivyo kwa uwazi na kwa lengo la kuboresha utendaji wa kazi. Mrejesho mzuri husaidia mfanyi kazi kuelewa nguvu na maeneo ya kuboresha. Kwa ujumla, ninapowasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa njia hizi zote za heshima kuwa muwazi na nikizingatia mazingira. Mawasiliano mazuri hunisaidia kushirikiana vizuri, kutimiza malengo ya pamoja na kudumisha mahusiano kazini. Hili ni jambo ambalo limefanya kazi kufanyika kwa urahisi na kwa haraka.

Ndiyo ni ukweli miupenda chakula chenye mafuta lakini mafuta kwa kipimu, si yale mafuta mingi. Kwa sababu mara nyingi, iki chakula huwa kitamu ushibisha haraka na unipanguvu ya kufanya kazi. Chakula chenye mafuta ni sehemu ya lishe ya watu wengi katika jamii na utumika sana katika vyakula vya asili na vya kisasa. Hata hivyo, hata ingawa iko na uzuri wake, chakula chenye mafuta kinamadhara endapo kitatumika kupita kiasi au bila mpangilio muzuri. Kwanza kabisa, chakula chenye mafuta utoa nishati kwa mwili. Mafuta ni chanzo kikubwa changuvu mwilini na usaidia mwili kufanya kazi mbali mbali kama kufanya kazi nzito kudumisha joto la mwili kutembea. Kwa watu wanaofanya kazi nzito au, wanao itaji nguvu nyingi mafuta usaidia kuongeza misuli ya mwili. Mafuta ya nafaida kiafia endapo yatatumiwa kwa kiasi sahihi. Mimi binafsi napenda kutumia mafta kidogo sana kwa chakula. Asaa, yale ya asili kama mafuta ya samaki karanga para chichi na mizaituni. Hii usaidia kulinda moyo, kuboresha kazi ya ubongo na kusaidia ufionzaji wa vitamin katika mwili. Inaonyesha kuwa si mafuta yote mabaya. Pia mi upenda mafuta kwa sababu ina mafuta uongeza radha kwa chakula. Mafuta ufanya chakula kiwe na utamu na arufu nzuri. Jambo linalo ongeza hamu ya kula, vyakula, kama nyama ya kukaanga, samaki wa kukaangwa, mandazi, pilau, pale. Na hivyo hivi vyakula ua na mvuto mkubwa kwa hatu wengi kwa sababu ya mafuta yanayotumika katika upishi wake. Pia, chakula chenye mafuta usaidia mtu kushiba kwa mdamrefu. Mwafla uchukua mda mrefu kumengenywa mwilini. Hivo mtu uhisi kushiba kwa mda mrefu na upunguza kula mara kwa mara. Hii naeza kua faida kwa watu wanao thibiti ratiba ya kula. Hata hivyo, pamoja na hizo faida zoote nimesema za chakula kilicho na mafuta. Pia endapo hii mafuta itatumika vibaya ikona madhara mengi.

Kucheka kwa kawaida mambo ni mengi yanayofanya mtu acheke. Kama mimi binafsi nina sababu nyingi za kunifanya nicheke. Hii inafaa kuwa sehemu kawaida ya maisha ya binadamu na ni ishara ya furaha, faraja na utulivu wa moyo. Kucheka husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru na mwenye matumaini. Kwanza kabisa, marafiki na watu wa karibu hunifanya ni cheke. Kuwa pamoja na marafiki wanaopenda kucheka kusimulia hadithi za abunwasi, hadithi za kuchekesha na kumbukumbu za matukio ya zamani huleta furaha kubwa. Mara nyingi hata makosa madogo wa matukio ya kawaida hugeuka kuwa chanzo cha kicheko tunapokuwa pamoja. Wakati mwingine vichekesho hunifanya nicheke sana. Ninapo msikiliza tu mtu anayesimulia mzaha mzuri. Au kutazama vipindi vya vichekesho ninajikuta nikicheka bila kujizuia. Vichekesho hunifanya nione upande mwepesi wa maisha na kunisaidia kusahau matatizo kwa muda. Mara nyingi watoto hunifanya nicheke sana hii ni kwa sababu tabia zao za asili, maswali yao ya ajabu ajabu na namna wanavyo ona dunia kwa urahisi huleta furaha na kicheko. Watoto mara nyingi huwa hawafichi hisia zao na hilo hunifanya nicheke na kujiskia huru zaidi. Wakati mingine mimi hucheka wakati jambo linafanyika ama hali ambayo sikuwa naitarajia inawadia. Wakati mwingine kitu kinapo tokea ghafla na kwa njia ya ajabu kama mtu kujikua bila kuumia au kauli isiyo tarajiwa. Hiyo huleta kicheko kwangu. Hali hizi hunifanya nitambue kuwa maisha yana mshangao mwingi. Pia marafiki wa karibu marafiki hunifanya nicheke zaidi kuwa pamoja na marafiki wanaopenda kucheka kusimulia hadithi za kuchekesha au kumbu kumbu hiyo hufanya mimi nicheke zaidi. Pia kumbukumbu ya matukio ya furaha ya zamani hunifanya nicheke. Kukumbuka tu safari, sherehe au matukio ya kuchekesha yaliyo pita huniletea tabasamu na kicheko hata nikiwa peke yangu. Kumbu kumbu hizi hunipa faraje la kuniongezea matumaini zaidi ya hayo, kujichekesha mwenye pia hunifanya nicheke. Wakati mwingine ninapo fanya kosa doga au jambo la kuchekesha mimi huamua kulichukulia kwa utani badala ya kujilaumu. Hii hunisaidia kukabiliana na changamoto za maisha kwa mtazamo chanya. Kucheka pia hutokana na hali ya furaha au mafanikio. Ninapo fanikiwa katika jambo fulani ya kupata habari njema. Furaha hiyo hujitokeza kwa kicheko cha hiari. Ni njia ya asili ya kuonyesha kuridhika na shukrani. Kwa upande wake pia kucheka kuna faida nyingi kuna kupunguza msongo wa mawazo kuimarisha afya ya moyo kuongeza kinga ya mwili na kujenga uhusiano mazuri kati ya watu hii hunifanya kutathmini kicheko kama sehemu muhimu ya maisha yangu. Kwa ujumla, kinachofanya nicheke ni mchanganyiko wa chekesho, watu ninao wapenda, matukio ya ajabu na mtazamo wangu mwenye wa maisha. Kucheka hunifanya nijiskie hai, mwenye furaha na mwenye nguvu ya kukabiliana na changamoto za kila siku. Kwa hivo, kila mwanadamu yafaa awe akicheka. Hata inafanya akili kuwa sawa. Akili inatulia. Hata kama ulikuwa na msongo wa mawazo, ukiwa unacheka, kuna vile akili yako hutulia.

Ninazo aina mbali mbali za nguo ambazo ninazipenda kwanza kabisa napenda kuvaa nguo zinazo kuwa nadhifu za staha na zinazotoa faraja kwa mwili. Kwangu nguo tu si kwa sababi ya urembo. Mbali pia ni njia ya kujieleza kujiamini na kujisikia huru katika shuguli ya kila siku. Aina zangu za nguo hutegemea hali mbali mbali mazingira na shuguli ninazo fanya. Kwanza minapendelea nguo zinazotoa faraja kulingana hali ya hewa. Wakati wa joto napenda nguo nyepesi zenye kupitisha hewa kama pamba kwa sababu zinanisaidia kuepuka joto kali. Wakati wa baridi napenda kuvaa nguo nzito kidogo kama sueta, jaketi na koti ili kunilinda dhidi ya baridi. Faraja ni jambo muhimu sana kwangu ninapochagua nguo. Pia napenda nguo rahisi na zakawaida. Katika maisha ya kila siku nguo kama fulana, shati suruwali na viatu vyepesi hunifanya nijisikie huru na tayari kufanya kazi mbali mbali. Aina hii ya mavazi inafaa kuenda kazini, shule au kutembea na marafiki bila usumbufu. Pia miupenda kuvaa nguo zilizopangika vizuri. Haijalishi nguo ni ya gharama kubwa au ndogo, ilimradi iwe safi, imepigwa pasi na inakaa vizuri mwilini. Nguo safi hunifanya nijiamini na kuacha picha nzuri mbele ya watu wengine. Pia mimi hupenda kuvaa nguo zenye rangi zisizopitiliza. Hasa rangi tulivu kama blue, nyeusi, kawia au kijivu. Rangi hizi hunifanya nijisikie mtulivu na nirahisi kuziunganisha na mavazi mengine. Hata hivyo, mara nyingine mi napenda kuvaa rangi angavu ili kuongeza mvuto na kuonyesha furaha. Pia mimi hupenda kuvaa nguo zinazofaa mazingira na tukio. Kwa matukio rasmi kama mikutano, sherehe au ibada, napendelea kuvaa mavazi rasmi kama suti, shati na viatu vya heshima kwa matukio yasiyo rasmi. Napendelea kuvaa mavazi ya kawaida, kuvaa kulingana na tukio ni ishara ya heshima kwa watu na mazingira usika. Pia napenda nguo zinazo zingatia maadili na utamaduni. Napendelea kuvaa kwa staha nguo zisizo bana kupitia kiasi au kuonyesha sehemu za nyingi za mwili. Hiyo hunifanya nijiheshimu na kuwaheshimu wengine pia. Pia napenda nguo zinazodumu kwa muda mrefu. Nachagua mavazi yenye ubora mzuri ili yaweze kutimika kwa muda mrefu bila kuharibika haraka. Hiyo nisaidia kupunguza gharama na pia kulinda mazingira kwa kuepuka matumizi ya nguo kwa wingi kupita kiasi. Kwa ujumla, mimi napenda kuvaa nguo zinazo changanya Faraja, Staha, Mwonekano Mzuri, Usafi. Aina ya nguo, ninayo penda hunisaidia kujiamini, kujieleza na kufanya shuguli zaangu za kila siku.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara, na sababu inafanya nifanye hivi ni ya kwamba naelewa umuhimu wake katika kudumisha afya ya mwili na akili. Mazoezi ya mwili ni sehemu muhimu ya mtindo wa maisha bora na hii huleta manufaa mengi kwa binadamu wa rika zote. Kwa kawaida, mi nafanya mazoeezi angalau mara tatu hadi tano kwa wiki, ama hata saba kwa wiki, kulingana na ratiba yangu ya kazi, masomo na shughuli nilizo nazo. Kuna siku ambazo nafanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa kasi, na siku nyingine nafanya mazoezi mazito zaidi kama kukimbia, kuruka kamba na kufanya mazoezi ya viungo. Kuweka ratiba hunisaidia kuwa na nidhamu na kuendeleza mazoezi mazuri ya kiafya. Kuna aina mbalimbali za mazoezi ninayopenda. Kwanza kuna mazoezi ya kutembea au kukimbia. Mazoezi haya ni ya rahisi, hayahitaji vifaa maalum na yanaweza kufanyika karibu na nyumbani. Kutembea kwa kasi au kukimbia hunisaidia kuimarisha moyo, kupunguza mafuta mwilini na kuongeza pumzi. Pia hunipa muda wa kutafakari na kupumzisha akili. Aina ya pili ya mazoezi ya viungo au nguvu. Haya ni pamoja na kufanya kufanya mazoezi ya squat na kuyanyanyua vitu vizito. Mazoezi haya hunisaidia kuimarisha misuli, kuongeza nguvu za mwili na kuboresha makao ya mwili wangu. Nikiwa na mwili wenye nguvu nahisi ujasiri zaidi katika kufanya kazi ya kila siku. Pia mimi hufanya mazoezi ya michezo. Kama mpira wa mguu au michezo mengine ninayopenda. Michezo hunifanya nifurahie mazoezi bila kuchoka sana. Kwa sababu kuna burudani na ushirikiano na wengine. Mbali na afya za mwili mazoezi hunisaidia sana katika afya ya akili. Ninapofanya mazoezi mimi hupunguza msongo wa mawazo, huzuni na uchovu wa akili. Mazoezi hunifanya nijisikie mwenye furaha zaidi kwa sababu huongeza homoni za furaha mwilini. Mazoezi pia hunisaidia kulala vizuri. Baada ya kufanya mazoezi, mwili huchoka kwa njia nzuri. Jambo linalonifanya nipate usingizi mzito. Na usingizi wa kutosha. Usingizi mzuri hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na tayari kwa shughuli za siku inayofuata. Hata hivo, mimi huwa nazingatia usalama katika mazoezi. Sifanyi mazoezi kupita kiasi na kuhakikisha nafanya mazoezi ya kunyoasha misuli baada na kabla ya mazoezi makuu. Pia mi hunywa maji ya kutosha ili kuzui ya upunguvu wa maji mwilini. Kwa ujumla mimi hufanya mazoezi ya mwili mara kadhaa kwa wiki kwa sababu yananiweka kuwa mwenye afya, mwenye furaha na mwenye nguvu pia. Mazoezi yamenisaidia kuboresha maisha yangu kiaafya kimawazo na kijamii. Na naamini kuwa kufanya mazoezi ni wekezaji muhimu kwa maisha ya sasa na ya baadae.

Mara nyingi nikiwa nafanya wasilisho huwa najihisi kuwa na mchanganyiko kuhusu wasilisho lenyewe. Yani kuna hisia za hofu kidogo pamoja na hamasa. Mwanzoni, kabla ya kuanza kuwasilisha, huwa nahisi uoga au wasiwasi hasa napofikiria kusimama mbele ya watu wengi. Woga huu hutokana na hofu ya kukosea, kusahau maneno na kuhukumiwa na wasikilizaji. Hata hivyo baada ya kuanza wasilisho, hisia hubadilika na kuwa za kujiamini. Ninapopata nafasi ya kueleza mada niliyoiandaa. Vizuri, mimi huanza kwa kujisikia huru na kufurahi mawasiliano na hadhira. Kuoa watu wakinisikiliza na kuelewa ninachosema huniongezea ujasiri na motisha ya kutaka kuendelea zaidi. Pia wakati mwingine huwa ninajihisi, wasilisho ni fursa ya kujifunza na kushirikisha maarifa. Hii hunisaidia kuboresha uwezo wangu wa kuzungumza hadharani, kupanga mawazo na kujieleza kwa ufasaha. Kile wasilisho hunipa uzoefu mpya na hunijengia kimaendeleo binafsi. Wakati mwingine, ninapopata mrejesho mzuri kutoka kwa wasikilizaji wenzangu nahisi furaha na kuridhika. Mrejesho huo hunifanya nijione nina uwezo na hunipa hamasa ya kufanya vizuri zaidi mara nyingine. Kwa ujumla ingawa wasilisho linaweza kuleta uoga mwanzoni mimi naliona kama jambo chanya na la muhimu katika maendeleo yangu ya kielimu na kijamii kadri ninavyoendelea kufanya wasilisho mara kwa mara ndivyo ninavyozidi kujiamini na kulipenda zaidi ajitie bidii na awe na moyo wa ujasiri.

Nina aina nyingi za muziki ambao mimi husikiliza naam nitazielezea moja napenda muziki wa injili. Mara kwa mara hasa, ninapohitaji utulivu wa moyo na faraja. Nyimbo za injili hunifanya nijisikie karibu na mungu. Hunipa matumaini na kunipa amani ya ndani. Mara nyingi nazisikiliza asubuhi au jioni au ninapokuwa na mawazo mengi. Pia mimi hupenda sana kusikiza muziki wa bongo flavor. Kwa sababu huwa na ujumbe unaoendana na maisha ya kila siku. Nyimbo nyingi za aina hii huzungumzia mapenzi, changamoto za maisha, mafanikio, matumaini na bidii. Pia napenda midundo yake kwa sababu ni ya kisasa na inaburudisha hivyo hunifanya nijisikie mwenye furaha na nguvu ninapoisikiliza. Wakati mwingine napenda kusikiliza muziki wa jadi. Kwa sababu hunikumbusha utamaduni wetu na historia ya jamii. Muziki huo hunifanya nijivunie asili yangu na hunifundisha maadili na mila za wazee wetu. Kwa ujumla, mimi nasikiliza muziki kulingana na hali ya moyo na mazingira. Muziki huniburudisha, hunifariji na hunisaidia kupumzisha akili. Ndio maana nisehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.